Kipindi ambacho napenda sana cha televisheni ni Grays Anatomy. Napenda jinsi ambavyo hadidhi zinavyo chukua hisia. Kwa kila saa, kila siku tu kuna kitu mpya, kuna changamoto mpya, alafu wahudumu wa afya, changamoto zao, ziko kila mahali, ziko kila saa. Na pia kwa mwisho wa kipindi, kila mara kuna funzo tu ya maisha, inayo jitokezea ndani ya iyo hospitali.

Ndiyo, ninaishi mahali ambapo nilizaliwa. Ni kinini? Ni sehemu ya Kiambu, Kenya. Nilizaliwa miaka ishirini na saba iliyopita na maisha yangu imekuwa tu sana. Penda maisha yangu kwenye imefika sahii. Penda vitu nimeweza kutimiza na napenda venye inaenda. Naam.

Nimejifunza uvumilivu kwa miaka ambayo imepita nimekuwa sina sivumili singoji vitu nafanya tu nataka niamke na vitu zijipange na vitu zikuwe mzuri na niendele lakini kwa muda wa saa hii ama wakati huu ama kutoka mwaka jana nimekua tu nikijifunza uvumilivu. Na pia najaribu nidhamu na kueka bidii kabisa kwa maisha yangu, kwa kazi yangu, kwa kila kitu. Pia nimejifunza jinsi ya kushirikiana na wengine. Kwa heshima, nikisikiza mwazo zao, nikisikiza ambavyo wanaona kitu na wanafikiria kitu. Na kujishugulikia tu kwa changamoto zangu, kwa busara, najaribu kwa busara, nafanya nini ingine, najifunza kuwa mkarimu, na kujiboresha tu kimaisha kwa ujumla.

Na mkumbuka mwalimu wangu wa sayansi, alikuwa anaitwa kinyanjui, bwana kinyanjui. Alinifundisha kwa njia ya kuvutia tu, alikuwa mkarimu, alikuwa mpole, alikuwa anipatia wakati, wakuzungumza, wakufikiria, wakupatiana mawazo yangu. Na alifanya nikapenda sayansi sana. Alafu pia alitufundisha umuhimu wa ukarimu na kumuamini ya Mungu na hio vitile ilisaidia sana kwa matokeo yangu ya mtihani wa mwisho.